Mafunzo ambayo ningependa kuyapata ni mafunzo ya kuendesha magari kwa kazi, ambapo ningehitaji kuingia kwenye mashindano ya kuendesha magari ya kimataifa ambayo huwaga yanafanyika kila mwaka.

Ninapenda rangi nyingi, ninapenda rangi nyeusi, lakini mda mwingi kwenye ukuta wangu ninapenda rangi nyeupe, pamoja na rangi ya maziwa. Kwa sababu haziathri, afya yangu ya akili, wala afya yangu ya mwili. Ninapenda sana rangi ya maziwa.

Ninapotaka kustarehe, ninahakikisha, ninabudgeti ya kutosha. Baada ya hapo, ninachagua sehemu nzuri. Yawezekana nikachagua sehemu ya hoteli, au sehemu ya mgahawa, au sehemu ya kivutio kama mbuga ya wanyama. Ninatoka hapa mimi na familia yangu, tunakwenda kwa pamoja kufurahia.

Ndiyo, ninapenda kofia aina ya kepu, lakini pia ninapenda kofia aina ya pama au mzura. Zote ni kofia nzuri. Ninazivaa kipindi cha juwa, lakini pia ninazivaa kipindi cha baridi. Kwa mfano, kepu, ninaivaa kipindi cha mvu, cha baridi, cha joto. Harafu mzura, ninauvaa kipindi cha baridi.

Somo ninalolipenda mpaka leo ni somo la sayansi ambalo ni la chemistry. Ninapenda somo la chemistry kwa sababu ni somo ambalo linatufundisha mambo mengi ambayo tunayaishi. Linatufundisha maswala ya umeme, linatufundisha maswala ya mashine, lakini pia linatufanya akili zetu zikue.

Ndiyo, ninapenda kula wali. Ninapenda kula wali mda wa mchana kwa sababu ni chakula ambacho kinanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Muda ambao na kuepo kazini ninapenda sana kula wali. Ili niweze kupata nguvu ya kuendelea na kazi.

Ndiyo ningependa kurudi ujana sana kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavo sijavifanya kipindi cha ujana. Ninatamani leo kesho nirudi ujana ili nikaweze kuvifanya. Ujana hakuna mtu asiyependa kurudi ujana nathani kila mtu anapenda kurudi ujana.

Kuhusu likizo yangu ya ndoto, ninapenda sana siku moja nitembere nchi ya marekani kwenye mji unaitwa California. Nimeambiwa ni mji mzuri sana. Una watu wengi, hasa hasa, watu weusi. Wenye umoja na wenye upendo pia. Hivo natamani siku moja nifike uko.

Mahari pa historia mbapo ningependa kutembelea siku moja ni kwenye msitu wa Amazoni au kwenye milima ya Himalaya. Msitu wa Amazoni ninapendelea siku moja kuenda huko kwa sababu nimesoma historia yake. Ni msitu mkubwa sana wa kuvutia. Wenye wanyama wapore pamoja na wanyama wakari. Mitiyake ni mirefu mizuri. Uwatu wake ni mzuri. Hivo ninapenda siku moja nifike huko.

Usiku kabla ya kulala, ninaakikisha ninakagua kazi zangu zote za ofisini kama zipo sawa. Lakini pia ninaakikisha ninapanga ratiba yangu. Ratiba ambao ninaipanga ni ya masaa, ya siku, ya wiki, pamoja na ya mwezi. Naangalia pia madaftari ya watoto wangu kama wamefanya vyema shuleni.

Ndio, nina ndege wa kufuga nyumbani kwangu, nina ndege aina ya kanga, nina ndege aina ya njiwa, nina ndege aina ya bata. Wote ni ndege wazuri sana, ninawafuga kwa ajili ya kitoweo, lakini pia ninawafuga kwa sababu ninawapenda.

Jinsi ninavyosherehekea siku kuu yangu ya kuzaliwa, ninanunua keki kubwa sana, keki aina ya chokoleti ambayo ina mchanganyiko wa maziwa. Ninakusanya familia yangu pamoja na marafiki. Tunakata keki kwa pamoja, tunakula kwa pamoja na tunakunywa kwa pamoja.

Kuhusu kinywaji ninachokipenda, ninapenda sana maji na yawe ya baridi. Lakini pia ninapenda maziwa fresh, lakini pia nayo yawe ya baridi. Vile vile mara moja moja ninapenda sana soda pamoja na juisi. Vyote ni vinywaji vizuri, ninavipenda sana.

Ninashiriki katika jamii kwenye matukio mbali mbali kwa mfano. Kama kuna tukio la msiba ni lazima nishiriki. Au kama kuna tukio la sherehe ni lazima nishiriki. Ninashiriki kwenye matukio ya msiba kwa kuchanga michango au kuenda nyumbani kwa mtu aliyefiwa. Ninashiriki kwenye matukio ya sherehe kwa kuchanga michango pia au kuenda kwenye hiyo sherehe.

Kuhusu kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu kilichoandikwa na mtunzi anaitwa Nyambari Nyangwine. Kitabu kinaitua This Time Tomorrow. Ni kitabu kizuri sana. Kitabu kinapendeza kwa kukisoma, kina mafundisho, lakini pia kinaonya. Ni kitabu kizuri sana.

Zana za digiti ninazotumia kila siku zipo nyingi, ikiwepo laptop yangu, ikiwepo computer yangu, pamoja na simu yangu ya mkononi. Vyote ni vya digiti, vinanisaidia kwenye maswala mbalimbali, hasa hasa kwenye utafiti na kwenye kazi yangu.

Ninapiga picha mara nyingi sana kwa siku kwa sababu ninatumia simu yangu ya mkononi. Lakini muda mwingine ninatumia kamera yangu. Ninapiga picha mara nyingi kwa sababu pia ninapenda sana maswala ya picha. Ninapiga manthaei lakini pia ninapiga ndugu zangu pamoja na wafanyakazi wenzangu.

Kuhusu mfanyabiashara bora zaidi ninae mkubali mpaka sasa ni Elon Musk. Ni mfanyabiashara mkubwa sana wa kidunia. Mambo yake yanatisha sana. Anaupendo pia kwa watu. Ana uwezo mkubwa sana na ni mbunifu mkubwa sana. Hivo ninampenda sana Elon Musk. Ambaye ni mfanyabiashara wa kidunia.

Ninauianisha kazi na maisha yangu binafsi kwa kufanya kazi inayoitajika lakini pia familia kuipenda. Hivo, wakati wa familia ni wakati wa familia na wakati wa kazi ni wakati wa kazi. Ninaeshimu kila kitu, ninaeshimu familia yangu lakini pia ninaeshimu kazi yangu.

Ninashugulikia muda wa mwisho kwa kumalizia kazi nyepesi. Muda wa kwanza ninatumia kufanya kazi ambazo ni ngumu, ambazo zinatumia muda mrefu. Lakini muda wa mwisho ninafanya kazi ambazo ni nyepesi, ambazo zinatumia muda mchache. Hivo, ndivo ninavofanya.

Uzoefu wakushangaza ambao nimewahi kupata ni uzoefu ambao ulikua ni wakushindana kuogelea. Ni uzoefu ambao ulinipa pesa nyingi sana kwa sababu nilishinda. Hivo ninaukumbuka mpaka leo.

Wakati wa msongo wa mawazo, ninachokifanya, nina kwenda msituni kufanya meditation. Ninaondoka nyumbani, hata kama ni mda wa kazi, ninaomba ruhusa, nina kuenda msituni kufanya meditation. Siku zingine, nina kwenda pwani ya bahari, kwa ajili pia ya kufanya meditation na kuangalia maji.

Kuhusu harufu ninayoipenda. Ninapenda sana harufu ya manukato. Manukato yananukia vizuri sana. Sipendi manukato makali ambayo yanaharibu afya ya mwili na afya ya akili. Ninapenda manukato yanayonukia vizuri ambayo yanapendwa na watu wengi.

Mafuzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana ni mafuzo ya kutumia Artificial Intelligence. Ni mafuzo mazuri sana. Ya naraisisha kazi sana. Muda muingine yanakufanya uwezi kuyapenda. Ya kwa sababu ni mafuzo mazuri sana.

Ndiyo, ninapenda kuimba, ninapenda kuimba gospel au mziki wa injili, lakini pia ninapenda kuimba reggae, ninapenda kuimba bongo flavour. Yote ni miziki mizuri. Ninapenda kuimba reggae kwa sababu ya bob marley, maudhui yake, nyimbo zake ni nzuri sana.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima. Hasa hasa milima mirefu. Wakati wa likizo, ninatumia likizo yangu kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Ninapanda mlima Kilimanjaro, lakini sijawai kufika kilele.

Ndiyo, ninapenda sana mvua. Ninapenda mvua kwa sababu mimi ni mkulima. Hivo, ili mazao yangu yaweze kustawi vizuri, ni lazima nipende mvua. Bila mvua, mazao yangu hayawezi kustawi vizuri. Lakini pia ninapenda mvua kwa sababu ni jambo ambalo linakuja kubadirisha hali ya hewa ili iwe nzuri.

Ushauri ambao ninge penda kumpa mtu anayeanza kazi. Ningependa kumwambia awe na upendo. Afanye kazi kwa bidii. Lakini pia aweke malengo yake. Malengo ya siku, malengo ya wiki, malengo ya mwezi na malengo ya mwaka. Ili iwezi kumsaidia kwenye kazi zake.

Ndio, ninapenda maua. Ninapenda maua mazuri ambayo yananukia. Sipendi maua yanayovutia wanyama au wadudu. Ninapenda maua yanayonukia yavutie wadudu wazuri kama nyuki na vipepeo. Hayo ndiyo maua mazuri ninayopenda. Nimepanda baadhi ya bustani kuzunguka nyumba yangu kwa maua mazuri.

Wakati ninaitaji msaada, ninaangalia ndugu yupi au rafiki yupi ambaye anaweza kunisaidia. Hivo, simuambi kila mtu shida yangu. Ninatafuta ndugu ambaye ana msaada au rafiki ambaye ana msaada. Au mfanya kazi mwezangu ambaye ana msaada. Ambaye ninajua nikimwambia tatiso langu atalitatua vizuri.

Ninafanya kazi pamoja na timu yangu, huo ni ushirikiano mzuri. Lakini pia ninajitahidi kuhudhuria kwenye tatizo la aina yote ambalo amelipata mfanya kazi mwenzangu. Au tukio la aina yoyote, liwe ni tukio la sherehe au tukio la msiba. Hivo ni lazima nishirikiane na.

Labda nielezee kuhusu kazi yangu. Ninaipenda sana kazi yangu. Japo kuna changamoto ndogo ndogo kwa wafanya kazi wenzangu. Muda mwingine mawasiliano yanakuwa magumu. Lakini ninaipenda kazi yangu. Ninapenda kazi yangu kwa sababu ndiyo inayonipatia kipato. Inanisaidia kutunza familia yangu.

Mimi ninapendelea vyote viwili, ninapendelea shati, lakini muda mwingine ninapendelea tishati. Ninapendelea shati kuvaa na suruali ya kitamba kama nina mkutano, ofisini na wafanyakazi wenzangu au kuna wageni. Lakini ninavaa tishati pamoja na jeans kama ninaenda kustarehe.

Kinacho nifanya ni furahi kila siku, ni pale ni napo iona familia yangu ikiwa na furaha. Wazazi wangu wakiwa na furaha, watoto wangu wakiwa na furaha, pamoja na mke wangu akiwa na furaha. Hivyo ndivo vinavyonifanya ni furahi. Lakini pia ninafurahia kazi yangu kwa sababu ndiyo inayonifanya niweze kulea familia yangu.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni jambo la kuomba mungu ili aweze kunifanikisha kwenye maisha yangu. Baadae nisije nikawa na maisha mabaya. Nisipatwe na ugonjwa wa aina yoyote au ajali ya aina yoyote itakayonisababishia ukilema. Hivo ndivo vitu ambavo ni naomba.

Ninapenda kuandika kwa mkono, lakini muda mwingine ninapenda kuandika kwa kompyuta. Kwa mfano, ofisini ni lazima niandike kwa kompyuta. Siwezi kuandika kwa mkono kwa sababu kuna kuwa kuna kazi nyingi. Kompyuta inarahisisha kazi. Hivo, ninapenda sana kuandika kwa kutumia kompyuta.

Kuhusu chumba ninachokipenda nyumbani ni chumba ambacho ni nakitumia. Ni chumba kikubwa cha kupendeza. Kina kitanda kizuri. Madirisha ni makubwa. Manthali ya nje ya madirisha ni nzuri sana. Kuna upepo mzuri unaingia ndani. Lakini pia nje kuna miti mingi mikubwa ambayo inapitisha hewa mzuri.

Ninatumia njia ya basi ya usafili kila siku. Siku zingine ninatumia njia ya gari ndogo au pikipiki kwa ajili ya kuraisisha ili niweze kuwai kazini. Siku kama nimechelewa kuamuka na ninajua ninaweza kuchelewa kazini, ninachukua pikipiki ili niwaishi.

Ndiyo, ninashugulikia makosa kazini. Ninashugulikia makosa kazini, pale ambapo ninaona kuna kosa. Ninawaita wafanyakazi wenzangu, ili tuweze kurekebisha kwa pomoja. Lakini pia ninamuuliza aliyefanya ilo kosa, ili tuweze kumrekebisha. Kesho asikosee tena.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano ya kuogelea, lakini pia nimewai kushiriki mashindano ya kukimbia, yaani riadha. Mashindano yote niliwai kushinda. Vile vile nilipo kuwa shule, nilipo kuwa nina cheza mpira wa miguu, niliwai kushiriki mashindano ya mpira wa miguu. Na tulishinda pia.

Mimi ninapenda vyote viwili. Ninapenda kupaka rangi. Hasa hasa kupaka rangi nyumba au chumba. Muda mwingine ninapenda kuchora. Tokea nikiwa mwanafunzi nilikuwa napenda sana kuchora. Nilikuwa napenda sana kuchora ramani. Nilikuwa napenda sana kuchora baadhi ya majengo. Hivo ninapenda kuchora lakini pia ninapenda kupaka rangi.

Katika kuongeza uzalishaji, nina tafakali kwa kuangalia wateja niliyokuwa nao. Hivo, itanihitaji niongeze idadi ya wateja, ili wawe wengi, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji. Siwezi kuongeza uzalishaji nikiwa na wateja wa chache, nilazima nizalishe wateja wa kutoshi.

Ningependa kujifunza mambo mengi mapya. Cha kwanza ningependa kujifunza kuendesha gari kwa kasi. Ili niingie kwenye mashindano. Ninapenda sana mashindano ya magari. Yale yanayofanyika kimataifa. Lakini pia ninapenda sana ujuzi wa kutumia ruga tofauti tofauti. Nijue kichina, nijue kifaransa.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole ninapo kwenda kusajili laini ya simu lazima nitumie mfumo wa usalama wa vidole. Lakini pia ninapo safiri kuenda safari ya mbali. Yaani kuenda nje ya nchi. Nilazima nitumie vidole kwa usalama.

Kuhusu utaratibu wangu wa kila asubui. Ninaamka asubui na mapema. Kwa ajili ya kuendana na ratiba yangu nilioipanga. Baada ya hapo, ninafanya mazoezi ya kukimbia na kuruka kamba. Nikirudi, ninapika chai yangu au kahawa yangu. Ninakunywa baada hapo najianda na kuenda kazi.

Ndio, ninatoa sadaka lakini vilevile ninatoa michango. Ninatoa sadaka, kanisani hasa hasa fungu la kumi. Michango ninayoitoa ni michango ya kujenga kanisa au ya kimaendeleo kwa ajili ya kuendeleza kanisa. Lakini pia ninapenda kuwachangia watoto yatima.

Ujuzi ambao ninaitaji kuimarisha ni ujuzi wangu wa kutumia lugha tofauti tofauti. Ninaitaji kuimarisha kwa kuongeza baadhi ya ruga. Ili niwe ni najua lugha nyingi zaidi. Nijue lugha zaidi ya tano. Ili ziniraisishie kwenye mawasiliano ya kimataifa.

Ninapenda kula chakula cha pamoja mimi na familia yangu. Lakini pia muda mwingine ninapenda kufurahi na familia yangu kwa kusimuliana hadithi. Muda wajioni ninasimulia hadithi watoto wangu. Na pia ninapenda kula chakula cha pamoja na familia yangu.

Ndiyo, ninatumia mitandao ya kijamii, ninatumia Facebook, ninatumia Instagram, ninatumia TikTok, ninatumia Snapchat, ninatumia YouTube, ninatumia mtandao wa X. Yote hiyo ni mitandao ya kijamii. Inanifaa sana kwa sababu ya kazi yangu.

Ndiyo, ninasoma gazeti. Ninasoma gazeti wakati wa asubuhi. Lakini, baada ya hapo, ninasoma baadhi ya habari kwa kutumia simu yangu ya mkononi. Kwa kuingia YouTube, Facebook, au kwenye baadhi ya website ambazo, zinarusha habari kila siku.

Ninapenda kuwa mahali pa utulivu kwa mfano mahali pa pwani ya bahari ili kutuliza akili yangu. Lakini pia ninapenda kuwa mahali pa mlima ili kufanya meditation. Hivo mimi sipendi makelele. Ninapenda sehemu iliyotulia.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa kutumia simu ya mkononi, kuwapigia simu au kuwatumia ujumbe mfupi wa maneno. Lakini vile vile ninapenda kuwasiliana na watu kwa kutumia mtandao wa Google Meeting kwa ajili ya kuonana ana kwa ana.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ya siku yangu ya kuzaliwa. Ni sheree ya kupendeza sana. Ni sherehe ambayo ni naisherekea kila mwaka. Ni lazima tukate keki kwa pamoja mimi, familia yangu, pamoja na marafiki zangu. Ili tuweze kufurai kwa pamoja.

Kila asubuhi ninapoamka, nina hakikisha, nimewai kuamka. Baada ya hapo, ninajiandaa kwenda mazoezini. Ninafanya yoga, muda mwingine, ninaruka-ruka kamba. Baada ya hapo, ninarudi nyumbani kwa ajili ya kujiandaa kwenda kazini. Ninapika kahawa yangu, ninakunywa pamoja na sausage. Baada ya hapo, ninajiandaa kwenda kazini moja kwa moja.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni stadi ya kujua ruga tofauti tofauti, ili kulaisisha mawasiliano. Unapojua ruga tofauti tofauti inakulaisishia kwenye mawasiliano. Unakuwa ni mtu wa k mataifa. Unaweza kuwasiliana na mataifa tofauti tofauti.

Ninanyoa nywele zangu mara nne kila mwezi. Kila wiki ninahakikisha ninanyoa nywele zangu. Kwa sababu sipendi kuwa na nywele ndefu. Ninapenda kuwa na nywele za wastani. Ambazo zinapendeza. Muda mwingi napenda kuonekana nadhifu.

Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu kama ni mazoezi. Ni moja kati ya mazoezi ambayo ninayafanya. Kwa mfano, wakati wa jioni nikirudi kazini, lazima nitembee kwa miguu umbali mrefu. Nikifanya mazoezi.

Malengo ya kila mwezi kazini ninayaweka kwa kuandaa ratiba ambayo ni ya siku ya wiki ya mwezi. Hivo, ninaangalia marengo mafupi na marengo marefu ambayo yatanisaidia baadae. Baadae hapo ninaanza kuyafanyia kazi.

Ili kueka afya vizuri, ninajitahidi kula vizuri, ninakula vitu vya asili, ninakula mizizi kwa mfano, ninakula viazi vitamu pamoja na mihogo. Vile vile ninakula matunda, ninakula ma apple, ninakula parachichi, ninakula na maembe. Muda mwingine ninapendelea kula mboga mboga. Kama vile mboga za majani, matembele, kabeji.

Ndiyo, ninapenda sana hadithi za ajabu. Ninapenda hadithi za kutisha ambayo hata anayehadithia anakuwa anaogopa. Ninapenda sana hadithi. Lakini pia ninapenda hadithi za ajabu za watu wa zamani ambazo zinahadithiwaga na bibi yangu pamoja na babu yangu.

Mara nyingi asubuhi ninapendelea kula soseji pamoja na maandazi. Kwa sababu ni vyakula ambavyo ni vya muda. Baada ya hapo mchana ninapendelea kula wali au ugali pamoja na jioni. Hivyo asubuhi ninakunywa chai au kahawa pamoja na soseji au maandazi.

Kuhusu wakati mkuu wa mpila wa baseball, ninapenda muda ule ambao timu zote mbili zinakuwa zinashambuliana. Timu ya kwanza inafunga goli na timu ya pili inaenda kurudisha goli. Hicho ni kipindi ninachokipenda sana. Lakini pia ninapenda sana umaili wao wanavocheza mpira ni watu wakubwa wenye nguvu na wanajituma.

Nina shambulia mabadiliko kazini kwa kutafakali mimi pamoja na bosi wangu pamoja na wafanya kazi wezangu. Tunaangalia ni kitu gani ambacho ni cha kubadilisha. Kama ni bidhaa tunaibadilisha mapema. Kama kuna baadhi ya wafanya kazi ni wakubadilishwa wanabadilishwa mapema. Ili kazi yetu iweze kuendelea vizuru.

Kipawa nilichokuwa nacho ni kipawa cha kuogelea. Lakini pia nina kipawa cha kucheza mpira. Ninapenda sana kuogelea. Mara nyingi nina shiriki kwenye mashindano ya kuogelea na nina shinda. Nikishindwa nina kasirika sana. Nikishinda nina furahi sana. Pia ninapenda kucheza mpira wa miguu pamoja na marafiki zangu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari kwa sababu mara nyingi wakati wa likizo ni lazima nitembelee pwani ya bahari, nikaangalie bahari. Nimewahi kuona bahari na nimewahi kuogelea maji ya bahari na nimewahi kula samaki wa maji ya bahari pamoja na pweza. Hivo ninaijua bahari.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mawasiliano ya simu au kwa kutumia laptop. Kwa kutumia mawasiliano ya simu, ninafanya kazi na watu wa mbali kwa kutumia programu ya Google Meeting. Ninatumia Google Meeting kwa sababu ni sehemu ambayo ninaweza kuweka kundi la watu tukawasiliana kwa pamoja.

Ndiyo, ninapenda sana kuenda pwani, hasa hasa pwani ya bahari, kwa ajili ya kuogelea, au kwa ajili ya kutuliza akili yangu. Vile vile ninapenda kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuangalia meli na mashua, na watu wanavoogelea, au wanavovua samaki. Ninapenda sana samaki pia wa baharini, pamoja na pweza.

Kuhusu wasilisho ninajiisi vizuri kwa sababu kila ninapowasilisha ninawasilisha wasilisho ambalo ni zuri. Wasilisho linalopendwa na wale ambao ninawawasilishia na wanalifulahia pia. Hivo sina wasiwasi kuhusu wasilisho lango.

Ninatumia vyote viwili, ninatumia wife, lakini pia ninatumia data. Muda ambao nipo kazini, ninatumia wifi ya kazini. Muda ambao nipo nyumbani, ninatumia data ya simu yangu. Vyote vinafaa katika kazi yangu.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni la usimamizi. Yaani niwasimamie wafanya kazi wenzangu. Nao wanapenda kwa sababu nina uwezo mkubwa kwenye kusimamia watu. Muda mwingine wananichagua kuwa kiongozi wao. Ninawasaidia.

Ninarinda faraga yangu mtandaoni kwa kuweka nywila. Nywila ambayo hakuna mtu wa aina yoyote anaijua. Ni mimi pekee yangu na ninaweka nywila ambayo ni kuu. Nywila ambayo haiwezi kubuniwa na mtu wa aina yoyote.

Ndiyo, ninapenda sana kuimba. Ninapenda kuimba reggae, ninapenda kuimba pop. Ninapenda kuimba reggae kwa sababu ya waimbaji kama lucky dube, pamoja na bob marley. Nyimbo zao ni nzuri sana. Zinafurahisha sana. Zinaingia kwenye moyo. Muda mwingine, nyimbo zao zinafundisha.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa ratiba maalum. Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa ratiba ya siku, ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi. Ratiba ninaifata, ipasavyo. Nina hakikisha kila asubuhi ninavyo amka, ninaangalia ratiba yangu ya kazi.

Mboga ninazo penda kula ni mboga za majani, lakini muda mwingine ninapenda nyama. Ninapenda mboga za majani kwa sababu ni chakula ambacho kinaongeza afya ya akili pamoja na afya ya mwili. Hivo ninapenda mboga za majani. Ninapenda matembele, ninapenda chainizi pamoja na kabichi.

Zipo harufu nyingi ni nazo zipenda, lakini ninapenda zaidi zaidi harufu ya marashi, harufu ya manukato mazuri, yanayo nukia vizuri, ninapenda sana. Kila siku ninavoenda kazini, ni lazima ninukie vizuri.

Ili kujiandaa na mkutano, ninahakikisha ninapitia wasilisho vizuri, ninasoma kimya kimya. Ndio, kuna mahali pa kubadrisha, ninabadrisha. Kama kuna baadhi ya grafu inatakiwa niongeze, ninaongeza. Lakini pia ninaandaa nguo nzuri ambazo ni za mkutano, nguo za kupendeza. Tai pamoja na suti.

Ndio, ninapenda sana michezo ya video. Ninapenda michezo ya video ya filamu. Kwa mfano, mchezo wa video ambao ninaupenda ni mchezo wa jackisheni. Filamu za jakisheni zinafurahisha sana, zinachekesha sana. Na ninajua ni mtu ambaye anaupendo sana.

Nina mausiano mazuli na wazee wangu. Kila mwaka ni lazima niende nikawasalimie kijijini. Ninawabebea zawadi. Ninawapelekea koti. Ninawapelekea vitenge. Muda mwingine ninawapelekea vyakula. Kama mikate na mchele. Ili waweze kuflai kwa pamoja. Nikifika tunakula kwa pamonye.

Kwanza ninapoanza kazi, nilazima nikague kazi kwa umakini. Ili nijue ni sehemu gani ngumu na ni sehemu gani nyepesi. Bada ya hapo ninamwomba mungu, ili niweze kufanya kazi kizuli. Ninaanza na kazi ngumu. Bada ya kukumaliza kazi ngumu, ninamalizia na kazi nye pesi.

Hapana, siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Ukiangalia maisha ya sasa, kila mahali ni lazima utumie teknolojia. Simu ya mkononi ni teknolojia. Laptopu ni teknolojia. Kumbukum, kompyuta ni teknolojia. Vyote vinatumia teknolojia. Na vyote vinaturahisishia kazi. Hivo, siwezi kuhishi bila teknolojia.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara mbili tu kwa siku. Ninafanya mazoezi ya mwili ya asubuhi, ya kuruka kamba, pamoja na kutembea umbali mrefu. Baada ya hapo, ninarudi kujiandaa kuenda kazini. Jioni, nikirudi kutoka kazini, ninafanya pia mazoezi. Mazoezi ya kukimbia umbali mrefu, na mazoezi ya kuruka kamba, pamoja na yoga. Siku zingine, nina kwenda gym.

Asubuhi hii nilivyo amka nimekunywa chai. Baada ya hapo, nikajiandaa na kuenda kazini. Siku ya leo, sijafanya kabisa mazoezi na si utaratibu wangu. Nimefanya hivyo kwa sababu nilichelewa kuenda kazini.

Ninatazama video mtandaoni kwa kutumia mtandao wa YouTube, lakini pia ninatazama video mtandaoni kwa kutumia mtandao wa VidMate, TikTok, Snapchat, pamoja na Facebook. Yote ni mtandao ambayo inaifadhi video, na ni mtandao ambayo kila siku nilazima nione video.

Ninafanya marafiki wapya kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye Snapchat, kwenye TikTok. Kote ninafanya wa marafiki wapya. Lakini pia nafanya marafiki wapya kazini. Wale wapya ambao wanakuja kazini. Wanakuwa ni marafiki zangu.

Ninapenda sana kuvaa tisheti na jeans, lakini pia kwenye siku za mkutano, kama nina wasilisho la aina yoyote, ni lazima nivae nadhifu. Ninapendelea kuvaa suti nyeusi, na tai nyekundu pamoja na kiatu changu kizuri.

Mimi ninapenda vyote viwili. Ninapenda kusimamia lakini pia ninapenda kusimamiwa. Ninapenda kusimamia kwa sababu ya uongozi. Nina asili ya uongozi. Lakini pia ninapenda kusimamiwa kwa sababu ni utaratibu ulioweka. Kila anayesimamia, ana mtu wake ambaye anamsimamia.

Vipo vitu vingi sana vinavyonifanya nifurahi. Kazini kwangu, nina furaha, ninavowaona wafanyakazi wenzangu wakiwa na furaha. Lakini pia nina furaha, ninavyoiona familia yangu ikiwa na furaha. Muda mwingine, ninajiuliza. Kwa nini wana furaha? Lakini, ninakuja kugundua kwamba. Wana furaha kwa sababu tunafanya kazi kwa kushirikiana.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kuwa kiongozi kazini. Nimekuwa kiongozi kazini kwa muda mrefu sana. Nikiongoza wafanya kazi wenzangu kwa sababu wao ndio walionichagua na wanapenda ninavowaongoza. Nisipo kuwepo wanakasirika sana.

Ninasomea habari mtandaoni kwenye Facebook, Instagram, TikTok lakini muda mwingine ninasoma kwenye baadhi ya web site nzuri ambazo zinaweka habari nzuri na za uhakika. Habari ambazo si za uwongo. Hivo ninapendelea kusoma habari nzuri.

Ninatumia kompyuta kwa ajili ya kuhifadhi data zaidi, lakini pia ninatumia kompyuta kwa ajili ya kuchapa baadhi ya barua, ambazo ninawapelekea wateja wangu. Kila siku lazima nichape barua ili wateja wangu waweze kupata. Hivo ndivo ambavo ninafanya kila siku kwa kutumia kompyuta.

Shuguri yangu ya kupendeza ni shuri ya kusimamia wezangu kazini. Ninapenda sana usimamizi kwa sababu mimi ninapenda sana uongozi. Hivo, muda mwingi ninasimamia wafanya kazi wezangu. Wao ndiyo walio nichagua. Wao ndiyo wananipenda. Muda mwingine nisipo kwepo wanachukia.

Kuhusu shirika langu ninapenda jinsi linavowafanya wafanyakazi kama ndugu. Tunafanya kazi kwa upendo. Tunafanya kazi kwa kushirikiana. Tunafanya kazi kwa umoja sana. Na pia shirika letu linaudhuria kwenye baadhi ya matukio ambayo yanatoka kwa wafanyakazi wake.

Ndiyo, ninapenda kulima bustani. Ninapenda kulima bustani za matunda kwa mfano maparachichi, maembe, mapera. Lakini pia ninapenda kulima bustani za mboga mboga. Ili nizifanye kama kitoweo. Muda mwingine ninapenda kulima bustani za maua.

Aina ya filamu ninazozipenda ni filamu za mapigano lakini muda mwingine ninapenda filamu za kivita pamoja na filamu za vichekesho. Filamu za vichekesho ninazozipenda ni zile ambazo anaigiza Jack Shearney. Filamu za kivita ni zile ambazo anaigiza Arnold Schwarzenegger lakini filamu za mapigano ni zile ambazo anaigiza J3. Zote ninazipenda.

Mziki ninaousikiliza mara nyingi sana ni mziki wa reggae. Ni mziki mzuri sana. Ninapenda kusikiliza mara kwa mara. Muda mwingine ninausikiliza nikiwa nyumbani, nikiwa kwenye gari. Lakini pia muda mwingine ninausikiliza nikiwa ofisi ni kwangu. Ninapenda sana reggae. Hasa hasa nyimbo za bob marley pamoja na za luvky dube.

Nina shughulikia udhaifu wangu kwa kupata maoni ya ndugu, jamaa na marafiki. Nina wauliza wapi ninakosea. Wananiambia unakosea hapa. Nina jirekebisha. Muda mwingine, mimi mwenyewe ninafanya meditation. Ili kujua wapi ninapo kosea na kupasawazisha vizuri.

Mfumo wa simu ninaopendelea ni mfumo wa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno kwa kutumia whatsapp, facebook au instagram. Ni mifumo ambayo inanirahisishia sana kazi.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki. Ninawashauli watu waweze kutumia vifungashio ambavyo ni vya karatasi. Vifungashio vya karatasi haviwezi kuaribu mazingira ya aina yoyote. Lakini vifungashio vya plastiki vinaaribu mazingira. Hivo ninawashauli sana watu waweze kutumia vifungashio vya karatasi.

Mara nyingi ninatumia program za Facebooku, Instagram, TikToku, Whatsappu pamoja na Snapchat. Hizo zote ni program ambazo zinafanya kazi kwa waredi sana. Ninatumia hizo program kwa ajili ya kazi yangu kutafuta wateja mtandaoni.

Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuli ni siku ya jumatatu, jumanne na jumatano. Hizi siku nina kuwa nina nguvu mpya. Nina kuwa nimetoka kwenye weekend. Najua ni kazi zinakuepo ofsini. Lakini nina zifanya vizuli kwa nguvu zote. Kwa sababu nina kuwa nimekusanya nguvu kipindi cha weekend.

Ndiyo, ni mewahi kujifunza kupiga gitaa. Ni mewai kujifunza kupiga gitaa la solo, gitaa la bezi. Yote ni magitaa mazuri sana. Lakini zaidi zaidi, ni napenda kupiga au kujifunza kupiga gitaa la solo. Ni gitaa nzuri sana. Sauti yake inayotoa, inanifurahisha sana.

Zoezi nzuri ni lilolijenga ni zoezi la kuamka kila siku asubuhi na mapema. Hilo ni zoezi kubwa sana. Nimejizoesha vizuri na shukuru, muda mwingi ni nawai kuamka. Hili zoezi ni gumu lakini ukizoa ni zoezi jepezi sana. Zoezi la kuamka mapema.

Ninajihisi vizuri kusubiri kwenye mstari kwa sababu ninajua ndiyo utaratibu uliowekwa. Utaratibu unapowekwa ni lazima ufuatwe. Uwe ni wa kiongozi wako au mtu ambaye si kiongozi. Lakini kwa sababu ni utaratibu lazima ufatwe. Hivo najihisi vizuri kusubiri kwenye mstari.

Timu ya mchezo ambayo ninaifuata ni timu ya mpira wa miguu ambayo ni Barcelona. Ninaipenda sana tangia kipindi mesi anachezea timu ya Baserona. Ni timu mzuri sana inacheza kwa ushirikiano na kwa nguvu lakini pia wachezaji wanajituma sana.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kula pamoja. Siku za wikendi tunatafuta sehemu ambayo ni nzuri, sehemu ya hoteli nzuri, au sehemu ya utalui mzuri. Tunaenda huko, tunakaa pamoja, tunazungumza kwa pamoja, tunaulizana maswali na tunajibu. Lakini pia ninapenda kula pamoja.

Hapana, mimi si mpenzi wa kuangalia nyota, kwa sababu sijui manufaa yake ni nini. Mimi ninapenda sana kuabudu mungu, ninasoma bibilia sana. Hivo sipendi kuangalia nyota kwa sababu sijui nini madhumuni ya nyota na wala sijui nini faida ya kuangalia nyota.

Ninaweka neno la siri kwa kutumia nywila. Nywila ambayo ni ngumu. Ambayo hakuna mtu ambaye anaweza kuiona. Ninaweka nywila nikiwa peke yangu. Nywila ambazo zinafanana kwenye akounti zangu zote. Ili nisiweze kusahau.

Ndiyo, ninapenda kuenda sinema mimi pamoja na familia yangu. Tunakuenda huko kuangalia filamu mpya zilizotoka. Tunapenda sana filamu za mapigano pamoja na filamu za kivita. Hivo, ni lazima tuende huko na familia yangu kila baada ya weekend. Baada ya mapumziko ya kazi.

Naoga mara mbili hadi mara tatu kwa siku. Ninaoga asubuhi nikitoka mazoezini na kujiandaa kuenda kazini. Nikirudi kutoka kazini ninakwenda mazoezini. Nikirudi pia ninaoga. Kwa hivyo ninaoga zaidi ya mara tatu kwa siku. Pale ninapofanya kazi ngumu na kujihisi joto. Ni lazima nioge.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kukusanyana mimi na timu yangu ili kusherehekea ushindi tuliopata. Tunaandaa karamu ndogo, tunaweza tukachinja mbuzi au ng'ombe na chakula cha kutosha. Tunakula pilau au ugali nyamachoma kwa pamoja na pia tunakunywa vinywaji laini kwa pamoja.

Ninawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwaonesha mazingira ya kazi. Lakini pia kwa kuwatambulisha kwa wafanyakazi wenzangu. Kwa sababu mimi ni kiongozi katika kazi yangu. Vile vile ninawakaribisha kwa kuwaelekeza baadhi ya mambo kama kuwa mtii na kufanya juhudi katika kazi.

Kuhusu mnyama wangu wa kufugwa ninaye mpenda. Ninapenda kufuga ngombe kwa sababu ya maziwa, pamoja na kitoweo. Lakini pia ninapenda kufuga ngombe kwa sababu ya upole wake. Pia ninapenda kufuga mbwa. Mbwa ninamfuga kwa sababu ya ulinzi. Lakini pia ninafuga mbwa kwa sababu anafundishika.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni. Ninaifadhi picha zangu kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, pamoja na YouTube. Huko ndiko ambako ninaifadhi baadhi ya picha zangu kwa ajili ya baadae.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai. Kila asubuhi ninapoamka lazima nitumie kahawa kabla ya kwenda kufanya mazoezi. Nikirudi pia kufanya mazoezi lazima nitumie kahawa. Baada ya hapo ninajiandaa kwenda kazini. Jioni ninatumia chai ya moto. Pale ambapo nimekwishamaliza kazi zangu nakujiandaa kurudi nyumbani.

Ninapenda kwenda maduka siku za weekendi. Siku ambazo sina kazi ya kufanya. Ninapenda kwenda uko kwa ajili ya kufanya manunuzi ya wiki nzima au ya mwezi mzima kwa sababu maduka ya jumla yapo machache. Hivo ni lazima niende siku za weekendi.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni ule anaisikiliza jamii yake. Anaetatua matatizo ya jamii hiyo. Lakini pia ni kiongozi ambaye anapenda kuulizwa maswali na kujibu pasipo kulazimishwa. Huyo ndio kiongozi mzuri. Lakini pia kiongozi anaependwa na jamii.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ninafanya yoga. Kila siku asubuhi ninavyofanya mazoezi yangu. Lazima pia nifanye yoga. Lakini muda mwingine ambapo ninapumzika kwenye mapumziko yangu nikienda milimani kufanya meditation. Lazima pia nifanya yoga. Yoga ni nzurikwa afya yangu.

Ninapenda mikutano ya injili lakini pia ninapenda mikutano ya siasa. Kwa sababu mimi ninapenda kujifunza siyasa. Hivo ninapenda kusikiliza wanasiasa wanaongea nini. Au wanasiasa wanazungumza nini kuhusu baadaye wa wanajamii wao. Hivo ninapenda sana kusikiliza siyasa.

Inafanya kazi kushirikiana na wengine kwa kufanya kazi kwa pamoja. Tukiwa kama kundi, tunafanya kazi kwa pamoja, tunahimizana kwa pamoja. Lakini pia, tunagawana baadhi ya kazi ambazo tunaona hizi, kila mmoja mmoja anaweza kufanya kwa uwezo wake.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kutumia lugha tofauti tofauti. Yaani, nijue lugha nyingi. Nijue lugha ya kifaransa, nijue lugha ya kichina, lakini pia nijue lugha za kiespanyola. Ili ziweze kunirahisishia kwenye mawasiliano yangu ya kimataifa.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wezangu kwa kushirikiana kwenye kila aina ya tukio. Iwapo kuna tukio la aina yoyote kwa mfanyakazi mwezangu, lazima niudhurie. Liwe ni tukio la msiba au ni tukio la sheree, lazima niudhulie. Awe anasherekea siku yake ya kuzaliwa au watoto wake, lazima niudhurie.

Ninatumia muda wangu wa bure kwa kufanya kazi ya ziada. Ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo sipendi muda wangu upotee bure. Lakini muda mwingine ninatumia muda wangu wa ziada kwa kuenda mrimani kufanya meditation. Ninapanda sana kufanya meditation lakini pia ninapenda kufanya yoga.

Programu ambayo ni ya simu na ninatumia kila siku ni programu ya WhatsApp ambayo ninasaidia kuwasiliana na wateja wangu siku zote. Muda mwingi ninawasiliana na wateja wangu kwa kuwatumia ujumbe mfupi wa maneno au kuwatumia maneno ya kuongea kwa sababu wateja wangu ni waelewa sana.

Nina hifadhi data zangu kwenye mitandao ya kijamii au kwenye simu yangu. Muda mwingine, ninahifadhi data zangu kwenye laptop au kwenye kompyuta ya kazini. Kwa ajili ya usalama zaidi. Ninaweka nywela ili watu wasifungue data zangu.

Kuhusu shughli zangu za kila siku mvua inaponyesha. Kwanza, ninasaidia kuchota maji. Maji ya mvua ni salama sana. Lakini pia, mvua inanisaidia kwenye kupanda mazao. Mazao mengi yanastawi kipindi cha mvua. Lakini pia, mvua ni nzuri kwa sababu inabadilisha hali ya hewa kua nzuli.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia. Ninapenda kujifunza historia kwa kuhadithiwa na babu na bibi. Lakini pia ninapenda kujifunza historia kwa kusoma baadhi ya vitabu vya historia ambavo viliandikwa na wazee wetu wa zamani.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano. Ninatumia video kwa mawasiliano kwa ajili ya kuwasiliana na wafanya kazi wezangu. Lakini muda mwingine ninatumia video kwa mawasiliano kwa ajili ya kuwasiliana na wateja wangu. Kwa sababu, kuna muda wanahitaji kuona bidhaa. Na wapo mbali, ni lazima nitumie video.

Ninapenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, lakini zaidi zaidi ninapenda kusoma vitabu vya historia. Historia ni nzuri sana, hasa hasa historia za mababu zetu wa zamani. Hapo walivyokuwa wanaishi, inafurahisha na inapendesha, lakini pia inafundisha sana historia. Hivyo ninapenda kusoma historia.

Lengo la muda mrefu ambalo nipo nalo kazini ni siku moja kuja kuwa na ofisi yangu mwenyewe. Ni ajiri watu wangu mwenyewe. Waweze kujipatia kipato chao kupitia mimi. Nitafurahi sana. Wakijipatia kipatu chao na kuendesha familia zao. Hayo ndiyo malengo ya muda mrefu.

Ninapenda kusafili na GPS kwa sababu ni program ambayo ipo kwenye simu yangu na ni program mzuri sana. Inanisaidia kujua njia kwa uraisi sana. Hainipotezi. Muda mwingi ninatumia GPS kwa usalama zaidi.

Ninapenda kula hotelini nje na nyumbani. Kwa sababu, ninajua hotelini wanapika chakula kwenye mazingira mazuri. Chakula kinafanana na chakula ambacho tunapika nyumbani. Lakini pia chakula cha hotelini ni kitamu sana. Wanapika kwa ustadi sana.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya nguruwe. Ni nyama tamu sana. Ni nyama ambayo haina shida ya aina yote. Napenda nyama ya nguruwe kula pamoja na ndizi za kukaanga. Au ugali mzuri. Nyama ya ngurue ni tam sana. Watu wanaipenda sana.

Ninapenda kununua vitu sokoni, lakini pia muda mwingine ninapenda kununua vitu kwenye maduka makubwa. Maduka ambayo yanauza vitu kwa bei ya jumla. Ili kuweza kubudget bidhaa zangu pamoja na pesa zangu. Maduka ya jumla muda mwingine kuna kuwa kuna punguzo la bei. Ndio maana ninapenda.

Ninafanya mazoezi asubuhi na mchana. Siku zingine ninafanya mazoezi jioni. Inategemea siku ninayofanya mazoezi mchana ni siku za wikendi ambapo siendi kazini. Lakini siku ambazo ninakwenda kazini ninafanya mazoezi muda wa asubuhi na muda wa jioni nikirudi kazini.

Ndiyo, ninapenda sana kujaribu vyakula vipi. Vyakula vipi ambavyo nimekwisha kujaribu mara nyingi ni vyakula vya wachina. Pamoja na vyakula vya wahindi. Vyakula vyawahindi wanaweka pilipili nyingi sana. Hivyo, ninakula kwa shida sana. Vyakula vya wachina muda mwingine wanakula vyakula ambavyo mimi sipendi kula.

Kinywaji cha baridi ambacho ninapenda sana kwa muda mwingi ni maji, lakini pia kuna muda mwingine ninapenda juisi, juisi ya tende, juisi ya parachichi ama juisi ya passion. Ni juisi tamu sana ambapo ukinywa akili yako inatulia vizuri sana.

Ndiyo, ninapenda kunywa sana maziwa. Ninakunywa maziwa ya freshi, lakini pia ninakunywa maziwa mtindi. Maziwa mtindi ninapendelea kuyatumia pamoja na chakula, kama vile ugali, au viazi, au mihogo. Maziwa freshi ninapendelea kunywa yenyewe au nikipikia kwenye chai. Hivyo ndivyo vinywaji ninavyopenda.

Ndiyo, nimewai kulima. Nimewai kulima maindi, nimewai kulima pilipili, nimewai kulima nyanya, na pia nimewai kulima maharagwe. Ni kilimo kizuli sana, lakini kinaitaji uvumilivu sana. Ili uweze kuvuna. Lazima uvumilie sana.

Kuhusu majira ninayoyapenda ni majira ya kipindi cha mvua za voli. Mvua za voli ni mvua nzuri sana. Zinanyesha kiustaarabu. Lakini pia zinabadilisha mazingira ya hali ya hewa. Mazao yangu yanachanua vizuri kwa sababu ya mvua za voli.

Ninapenda vyote viwili. Ninapenda kutazama mchezo lakini pia ninapenda kucheza mchezo. Kwa mfano, mchezo wa bao lazima niutazame kwa sababu sijui kuucheza. Mchezo wa pool table lazima niutazame na pia lazima niucheze kwa sababu ninajua vizuri jinsi ya kuucheza. Mchezo wa mpira lazima niutazame na pia lazima niucheze kwa sababu ninacheza.

Ili kujifunza ninahakikisha ninasoma vitabu vingi ambavo vinaongeza maarifa. Lakini pia ninahitaji kuhudhuria mikutano mingi ya kimafunzo ambayo watu wanafundisha jinsi ya kufanya vizuri. Kwa sababu ya kuongeza uwezo wangu wa akili.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda ni mwandishi aliyeandika kitabu cha Poor Dad and Rich Dad. Ni kitabu kizuri sana, kitabu kimeniongezea maarifa makubwa sana. Hasa hasa maarifa ya kazi yangu na maarifa ya familia yangu. Jinsi ya kuendesha familia vizuri na jinsi ya kuweza kupata maendeleo.

Ninaandaa ripoti za kazini kwa kufanya michakato ambayo inaendana na hizo ripoti. Ninaandaa ripoti za kazini siku ya ijumaa ambapo ninamalizia wikendi. Hivo ninaziandaa kwenye simu yangu au kwenye laptop yangu au kwenye kompyuta ya kazini.

Ninapendelea sana mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali unaathiri afya ya macho pamoja na afya ya mwili na afya ya akili. Hivyo ninapenda sana mwanga wa kati, mwanga ambao hauumizi mwanga ambao hauniathiri kwa chochote.

Ninapendelea kupiga vyombo vyote vya muziki, hasa hasa gitaa, kama gitaa la benzi na gitaa la solo. Lakini muda mwingine ninapendelea kupiga kinanda. Kinanda ni kizuri sana. Muda ambao nahitaji akili yangu iweze kutulia, ninapiga kinanda. Ninapiga kinanda kwa sauti ya taratibu.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa kuyaangalia na kuyatafsiri vizuri. Watu wengine wanaleta maoni mabaya, wananituhumu. Wateja wengine ni wakali, lakini wengine ni wapole. Hivyo ninaangalia. Maoni yepi ni mazuri na maoni yepi ni mabaya.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo wa bao, japo kuwa siujui, ninapenda kuutizama pia, lakini siku hizi nimeanza kujifunza, kwa sababu ni mchezo ambao ninaupenda. Ni mchezo mzuri sana, unatumia akili nyingi, lakini pia unakuongezea maarifa, maarifa ya kazi, na pia unatufanya tujumuike pamoja hivo, unatujenga pamoja kifamilia.

Ninacheza na familia yangu na watoto wangu muda mwingi, lakini muda mwingine ninacheza mpira wa miguu pamoja na watu wangu wa karibu, ambao tupo timu moja. Siku zingine ninakwenda kucheza pool table. Ni mbali na nyumbani lakini ninapanda basi.

Mahali ninapoishi ni pazuri sana. Sehemu imezungukwa na miti mingi mizuri, mingi mikubwa na yenye kupendeza sana. Upepo wake ni mzuri sana. Imezungukwa na maua mazuri sana. Pamoja na bustani za mboga mboga. Ninapenda sana mazingira yangu.

Ninapenda sana mziki wa reggae, hasa hasa mziki wa bob marley na lucky dube. Ni mziki mzuri sana, ijapokuwa ni wa zamani, lakini mambo walioimba, mpaka sasa hivi bado yanatokea. Ninapenda sana, nyimbo zao zote zinafundisha, zinaburudisha, lakini pia zinaelimisha.

Ninapenda wote wawiri. Ninampenda paka lakini pia ninampenda mbwa. Ninapenda hawa wanyama kwa sababu wanafundishika. Ni wanyama wazuri sana kukaa nao nyumbani. Lakini pia ni baraka. Mbwa ninampenda kwa sababu pia ni kiumbe ambaye anafanya kazi ya urinzi.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea. Kazini kwangu ninapofanya kazi kabla ya kuajiriwa. Nilifanya kazi ya kujitolea mwaka mzima. Baada ya hapo nikapewa kazi. Bada ya kuniona ni mvumilifu. Lakini ni mchapa kazi mzuri. Wakanipatia kazi.

Nina chaji kifaa changu mara nyingi sana kwa siku kwa sababu muda mwingi kinafanya kazi. Hivo chaji yake inaisha kwa haraka. Naweza nikachaji mara moja, mara mbili, mara tatu. Hadi mara tano kwa siku. Inategemea nina kazi kubwa kiasi gani.

Chakula ambacho ninakula mala nyingi sana kwa siku ni wali. Lakini pia ninapendelea ugali na nyama. Ugali nyama choma ya nguruwe. Pilipili. Pamoja na limao. Ni vitam sana. Ninakula pamoja mimi na familia yangu. Tunafurahi.

Tukio muimu katika maisha yangu ni tukio la siku yangu ya kuzaliwa. Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kivingine. Ninaita majirani zangu. Tunafanya micheso mbalimbali. Tunanunua keki, tunakata kwa pamoja, tunakula. Tunanunua vinywaji pamoja na vyakula, tunakula kwa pamoja.

Ninapenda kucheza mpira mimi na rafiki zangu kwa pamoja. Lakini muda mwingine tunakwenda mlimani, tunakwenda kufanya meditation, muda mwingine tunakwenda mtoni kuogelea, au kuchota maji ya kisima.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kupata maoni ya watu tofauti tofauti na kuwauliza ili nijue wapi ambapo nimekosea. Wanaponiambia nilipokosea ndipo ambapo ninajua namna nzuri ya kuishambulia tatizo na kuondokana nalo. Ninapenda sana maoni ya watu tofauti tofauti.

Ninapanga kazi zangu za kila siku kwa kuweka ratiba nzuri. Ninaweka ratiba ya siku, ninaweka ratiba ya mwezi, lakini pia ninaweka ratiba ya kila wiki. Hivo ndivo ambavyo ninapanga kazi zangu. Ninapanga zile kazi ambazo ni ngumu ili kuanza nazo na zile nyepesi ili kumaliza nazo.

Michezo ninayo penda kuitazama ni mchezo wa mbio za magari, mchezo wa mbio za farasi, mchezo wa mbio za pikipiki, mchezo wa kukimbia yani riatha, mchezo wa mpira wa miguu na mchezo wa prutebo. Hiyo yote ni michezo ambayo nina penda kuitazama.

Changamoto ambazo ninakutana nazo kazini. Mara nyingi ni changamoto za wateja. Muda mungine kuna wateja ni wakali sana. Wateja ambao si waelewa. Wateja wana migogoro sana. Lakini wengine ni waelewa. Hizo ndizo changamoto ambazo nakutana nazo kazini.

Kitendo cha wema ambacho nimewahi kukifanya ni kumsomeshea rafiki yangu mtoto wake. Rafiki yangu alifariki hivo, mtoto wake alibaki akiwa yatima. Nikamsomesha mimi kwa hela yangu, kwa ada yangu. Mpaka akamaliza shule.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio. Redio ina vipindi vingi, vizuri na vingi vya kufundisha vingine ni vya kuelimisha. Hivyo ninapenda sana kusikiliza redio. Muda mwingine ninasikiliza vipindi vya dini. Muda mwingine ninasikiliza midaharo katika redio.

Ndio, ninapenda sana kupiga picha. Ninapiga picha kwa kutumia simu yangu, lakini pia ninapiga picha kwa kutumia kamera yangu. Nina kamera nzuri sana, ambayo nilinunua tokea nikiwa ninasoma shule ya sekondari. Inapigia picha vizuri sana. Mimi ninapenda kupiga picha za mazingira, lakini pia ninapenda kupiga picha za familia yangu.

Kumbukumbu nzuri ya shuleni ninayoipenda ni pale ambapo nilikuwa ninafanya vizuri sana, darasani. Ni kumbukumbu nzuri sana. Walimu walikuwa wana nipongeza. Walimu walikuwa na nipenda sana. Nilikuwa ninafanya vizuri kwenye masomo takribani yote. Hivo nilikuwa ninapenda sana, darasani, pamoja na walimu.

Ninapendelea viatu vyeusi, lakini viwe ni viatu vya kufunga. Viatu ambavo ni vizuri, ambavo ninaweza kuvalia na suti, au suruali ya kitambaa. Viatu vya suti ninavipenda sana kwa sababu ninaonekana nadhifu.

Baada ya siku ndefu, ninapumzika kwa kuenda msituni kwa ajili ya kufanya meditation na yoga, lakini muda mwingine ninapumzika kwa kulala lisali moja ama masaa mawili, ili kuweza kurudisha uwezo wa akili uwe kama mwanzo.

Kila jioni kabla ya kulala ni lazima niandae kahawa au chai. Kahawa au chai ninaitumia pamoja na sausage au mayai. Ninapenda sana kunywa kahawa kwa sababu inanisaidia pia kwenye swala langu la afya. Inaweka afya vizuri. Afya ya akili pamoja na afya ya mwili.

Kuhusu kumbukumbu ya utotoni, nina kumbukumbu nyingi sana, lakini kumbukumbu mojawapo ni kumbukumbu ambayo, siku moja tulipokuwa tunacheza mpira. Watu wengi timu yangu walikuwa hawaipendi, lakini mimi nilivofunga goli, na goli hilo likatusababisha ushindi. Ndipo ambapo, watu wa kijijini wakaanza kutupenda, wakaipenda timu yetu pia.

Ninapendelea sana baridi na joto kidogo kwa sababu mimi mwili wangu haupendi purukushani. Hivo unapenda baridi kidogo na joto kidogo. Mwili wangu unapenda sana baridi lakini muda mwingi ninapenda kuoga maji ya moto.

Wakati wa kuwatia moyo wezangu kwa mfano, kama kuna tukio lolote limewapata, liwe ni tukio la msiba au ni tukio ra shere, ninawachangia fedha au ninawasaidia kuenda nyumbani kwao kwa ajili ya kubadilishana mawazo. Muda mwingine ninaudhuria kwenye vikao vyao.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kutumia simu ya mkononi kwa kuwapigia au kwa kuwaandikia ujumbe mdogo wa maneno. Hivo ndivo ambao tunawasiliana. Lakini muda mwingine tunatengeneza kundi kwenye whatsapp ambalo litatufanya tuweze kuwasiliana kwa urahisi.

Ndiyo, ninapenda kula samaki, ninapenda kula samaki wa baharini, lakini pia ninapenda kula samaki waziwani. Samaki waziwani ni watamu sana sababu hawana chumvi, lakini samaki wa baharini pia ni watamu kwa sababu wanachumvi. Ninapenda kula kibua, ninapenda kula perege. Hao wote ni samaki watamu.

Ninapendelea chakula chenye radha nzuri. Chakula kilichowekwa limau, kilichowekwa viungo, kilichowekwa pilipili. Ninapenda sana pilipili kwa sababu inachangamsha mwili pamoja na akili. Ninapenda sana chakula kitamu kama ndizi nyama, wali marage au pilau.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuwa kusanya familia yangu pamoja na marafiki zangu. Tunaweza tukafanya kalam ndogo kwa kuchinja ngombe ama mbuzi. Muda mwingine, tunaondoka, tunakwenda sehemu nzuri ya vivutio kama vile sehemu za mboga za wanyama. Tunakaa uko, tunakula uko, tunakunywa uko.

Kinywaji ambacho ninapenda sana kunywa asubuhi ni kinywaji aina ya kaawa. Kaawa ni nzuri sana, inanisaidia pia kwenye afya. Muda mwingine ninakunywa maziwa fresh. Nayo ni maziwa, yanajenga mwili, yananisaidia pia kwenye afya yangu, ya mwili, pamoja na afya yangu ya akili.

Mchezo ninaopenda katika olimpiki. Ni mchezo wakuogelea. Kwa sababu mimi mwenyewe ninapenda sana kuogelea. Ninatazama mchezo wakuogelea kwa umakini sana. Ninawaona watu wakiogelea. Lakini pia ninapenda mchezo wakukimbia.

Kuhusu timu bola ya mpira wa kirugi, ninapenda sana timu inayoitwa Super Eagle ya nchini Marekani. Ni timu nzuri sana. Inapendeza sana wanavocheza. Ni timu yenye ushindani mkubwa sana. Ni timu ambayo inapenda sana kushinda.

Ndiyo, ninapiga kura kwa sababu umri wangu wa kupiga kura umesha timia. Lakini pia ninapiga kura ili kuweza kuchagua kiongozi bora. Kwa sababu mimi ninapenda siasa. Hivo, ninapenda pia kuchagua kiongozi bora. Kiongozi mwenye sera nzuri. Ambaye ninajua atakuja kuongoza jamii kwa umakini. Lakini pia atakuwa ni kiongozi ambaye anaipenda jamii vizuri.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni kipindi cha michezo pia ninapenda kipindi cha taarifa ya habari. Vipindi vya taarifa ya habari ninafuatilia kila vinaposomwa. Ninapenda kufuatilia vipindi vya taarifa ya habari vya kimataifa taarifa ya habari ya kitaifa lakini pia ninapenda kufuatilia taarifa ya habari ya michezo.

Mara nyingi weekend ninakuwa ninapumzika, lakini muda mwingine ninatumia kwa ajili ya kufua nguo zangu, kwa ajili ya kufua nguo zangu za kanisani, kwa ajili ya kufua nguo zangu za kazini, lakini pia kwa ajili ya kufua nguo za watoto wangu. Hivo ndivo ninavoitumia weekend yangu.

Napenda hali yahewa yenye joto kidogo, lakini pia yenye ubaridi kidogo. Sipendi hali ya hewa yenye joto jingi na baridi nyingi, kwasababu vina athri afya ya mwili wangu. Lakini pia kukiwa kuna joto jingi, ninapenda kuoga maji ya baridi au kutembea na mwamvuri.

Ninaisaidia jamii kwenye matukio tofauti tofauti. Kama kuna jambo lolote limetokea mtaani kwetu, lazima nisaidie. Kama kuna tukio laina yote, kama kuna msiba, au kuna sherehe, lazima nishiriki.

Kuhusu utaratibu wangu wajioni. Kwanza ninapenda kufanya mazoezi. Lakini pia, wakati wajioni, muda mwingi ninatumia kuzungumza na familia yangu. Hasa hasa na watoto wangu. Pale ambapo wanakuwa wamekwisha kurudi kutoka shule. Ninakagua daftali zao. Na pia, ninaangalia kazi walizo pewa na walimu wangu.

Ndiyo, ninapenda asali. Ninakula asali kama kitoweo. Lakini, muda mwingine ninatumia asali kama dawa. Ninapenda asali wanyuki wadogo na asali wanyuki wakubwa. Ninatumia kama chakula, lakini pia ninatumia kama dawa.

Wakati umeme ukikatika, ninakuwa na akiba ya taa inayotumia umeme wa jua. Muda mwngine, ninawasha kibatali changu au ninawasha mshumaa wangu. Vyote vinatoa mwanga.

Wakati wafuraha ninajifurahisha kwa kutafuta kinywaji kizuri lakini pia muda mwingine ninakata keki. Siku zingine wakati wafuraha ninaondoka na kuenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea au kutazama mazingira ya bahari ili akili yangu iweze kutulia vizuri.

Ndio, ninapenda kuoga kwa maji ya moto, hasa hasa kipindi ambapo kuna baridi kali. Ninapenda kuoga maji ya moto. Ili mwili wangu uweze kupata moto, kwa sababu sipendi baridi.

Ninapenda sana kutembelea kwenye miji ambayo ni maarufu na miji ya kibiashara kama Kenya au Tanzania lakini pia ninapendelea sana kutembelea miji kama ya.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kimataifa. Ninafata matukio ya kimataifa kama ya Ukraini, Marekani, Palestina, lakini pia ninafata matukio ya kimataifa ya mchezo wa mpira wa miguu kuogelea pulutebo pamoja na tenis.

Kazi ninayo ithamini sana au ninayo ipenda sana ni kazi ya kutafsiri ruga. Kazi ya kutafsiri ruga tofauti tofauti. Kama vile kichina, kifaransa, kiespaniora, pamoja na kiarabu. Ni kazi ambayo ninaipenda na ni kazi ambayo nimesomea.

Hekima niliyojifunza maishani mwangu ni kuwapenda na kuwajali na kuwa msikivu kwa rika zote. Kuwa msikivu kwa watoto, kuwa msikivu kwa watu wazima. Lakini pia kufanya kazi kwa juhudi, kwa nguvu na kujituma. Vile vile hekima ingine niliojifunza ni kumuwapenda majirani zangu.

Tundalangu la kupendezwa ni apple, lakini pia ninapenda sana tunda aina ya parachichi, ndizi, machungwa, pasheni, pamoja na nanasi. Ni matunda ambayo ninayapenda sana. Ninayapenda kwa kuyala au kwa kutengeneza juizi.

Ninasherekea siku kuu kwa kuwalika ndugu jamaa na marafiki kuja nyumbani, lakini pia siku zingine ninasherehekea siku kuu kwa kuenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea au kwa ajili ya kuweka akili yangu iwe sawa.

Manthali nzuli ambayo ni mewai kuona ni manthali ya msitu. Ni mewai kutembelea msitu wa udizungwa pamoja na milima ya udizungwa ambayo ipo Tanzania, sehemu ya morogoro. Ni manthali nzuli sana, inaokijani mzuli wa kupendeza. Lakini pia msitu umezungukwa na mito mingi mikubwa.

Ninaenda maktaba mara mbili tu kwa wiki kwa sababu vitabu vingi vipo kwenye simu yangu. Hivo ninaweza tu kusoma kwenye simu yangu. Muda mwingine ninaingia kwenye website ninasoma baazi ya vitabu. Hivo sipati muda mwingi wa kuenda maktaba.

Rangi yangu ya kupendezwa mara nyingi ninapendelea rangi nyeusi kwa sababu pia ni rangi ya kimataifa. Nguo zangu nyingi ni rangi nyeusi. Pamoja na t-shirt nyingi ni rangi nyeusi. Lakini pia hata usafiri ninaotumia ni rangi nyeusi.

Ndiyo, ninavaa saa, ninapenda sana kuvaa saa ya goldi ambayo inapendeza sana, yenye thamani kubwa. Ninapenda sana kuvaa saa ambayo ina nguvu kubwa, ina uweza mkubwa, na ukivaa inakupendeza kwenye mkono. Hijo, ndo saa ambayo ninaipende.

Ninapenda saa aina ya loreksi na iwe na rangi ya godri. Ninapenda saa ambayo pia ukivaa inapendeza sana. Ninapenda kuvaa saa nikivaa nguo za nathifu. Kwa mfano, nikiwa ninakwenda kazini kuwasilisha baadhi ya wasilisho, ni lazima nivae nguo zuri.

Mafanikio ya binafsi ambayo ninayathamini kazini yapo mengi. Lakini mengine ambayo ninayathamini ni pale ambapo ninaona familia yangu inaishi maisha mazuri. Lakini pia wanasoma bila tatizo la aina yoyote. Hayo ndiyo mafanikio ambayo pia ninayapenda.